Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Maisha yamenipeleka sehemu tofauti kwa sababu ya masomo, kazi na mazingira mapya kujifunza. Kuhishi mbali na nilipozaliwa, kunanipa fulsa ya kukutana na watu watamaduni tofauti, kujifunza njia mpya za maisha na kujijenga kama mtu binafsi. Hata hivyo, mahali nilipozaliwa bado nina pata mimi. Sana kwa sababu ndipo palipo nifunza misingi ya maisha, madili na nilipopata kumbu kumbu nyingi za utotoni. Nina mahali ninaporudi mara kwa mara ama kima wazo au kimwili kwa ajili kutafakari na ukuimarisha uhusiano na familia.

Ningependa sana kujifunza lugha mpya, hasa lugha kama kifaransa au kijerumani. Kupata ujuzi wa lugha mpya, kunafungua milango ya kuelewa tamaduni tofauti, kusoma fasihi na habari za asili, na kwasiliana na watu wengi zaidi. Pia kunanipa furusa ya kufikiri kwa mtazamo tofauti, kwa kuwa kila lugha ina njia yake ya kueleza hisia na mawazo. Zaidi ya lugha ningependa pia kujifunza ufundi wa kidigitali na teknolojia mpya. Kama vile AI, program za kuunda vitu vya digitali na uchambuzi wa data, hii inge niwezesha kuelewa zaidi dunia inavyo badilika haraka na kunisaidia kutumia teknolojia kwa njia bora katika maisha na kazi.

Mazingira ya kazi yanakua mazuri, mara nyingi, tukipata mchanganyiko wa heshima, ushirikiano na motisha. Si tu kwa ofisi nzuri au vifaa, bali ni hisia ya kujihisi, kushirikiana na kuthaminiwa. Hapa kuna mambo muhimu yanayofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Jambo la kwanza ni heshima na ushirikiano. Wafanyi kazi wanapoheshimiana, kushauriana na kusaidiana bila kuoneana, au kuachwa mbali. Kazi inakua rahisi na yenye furaha, ya pili ni uongozi bora. Kiongozi anayesikiza, anatoa mwongozo na anahimiza wafanyikazi kushiriki mawazo yao hufanya kila mtu ajisike muhimu fursa ya kukua na kujifunza wafanyikazi wanapewa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kukuza ujuzi wao Wanajihisi kuwa sehemu ya maendeleo ya kampuni na wenye dhamani Kwa ufupi, mazingira mazuri ya kazi ni yale yanayo changa heshma motisha usalama na fursa ya ukuwaji si tu vifaa vya kifahari.